Mimi huwa ninapenda kujifunza historia. Mimi ni mtu ambaye huwa najifunza historia ya nchi yangu na huwa nafuatilia kwa ukaribu sana mambo ambayo yaliweza kutendeka zamani hasa wakati wa nchi yangu ilipo pata uhuru mwaka wa 1963. Na hili ni jambo ambalo liliweza kunisaidia sana kujua baadhi ya wale ambao walipigania uhuru wa nchi yangu.

Mimi nimewai tembelea ziwa nakumbuka nilipokuwa katika shule upili kidato cha pili niliweza kutembelea ziwa Victoria ambalo linapatikana katika kitongoji kule kisumu na niliweza kujionea mambo mengi sana katika na karibu na hilo ziwa ambayo yalikuwa yanavutia watalii na wale wageni ambao huwa wanatembelea inchi yetu.

Mimi huwa napenda kuenda madukani hasa wakati wa jioni ninapo toka kazini ama wakati ambapo napata nafasi. Na kila wakati napo enda madukani, mimi huwa nanunua bidhaa aina tofauti tofauti kama vile mboga, matunda na hizo bidhaa zote ambazo naeza tumia katika nyumba. Na hile ni jambo ambalo huwa linanisaidia sana ili kuokoa wakati.

Kuna baadhi tu ya mambo ambayo mimi huwa nafanya ili niweze kukamilisha kazi yangu kwa wakati ufaavyo. Kwa mfano, mimi huwa na ratiba ambayo huwa nafuatilia ninapofanya kazi. Huwa nahakikisha kwamba naiweka ile kazi ya dharura kama kazi ya kwanza kutimiza. Alafu huwa narejelea zile kazi ambazo zimebaki ili niweze kutumia muda wangu vizuri.

Mimi hua napenda kula mboga aina tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi hua napenda kutumia mboga za kienyeji. Na hua na aminia kwamba ni napo tumia hizo mboga. Huwa zinaongeza madini muhimu sana katika mwili wangu. Na wakati mwingine pia, hizi ni mboga ambazo hua za bei nafuu na hua ni rahisi kupatikana kule sokoni.

Kuna tu baadhi ya uwezo ambao mimi ningependa kuwa nao. Mimi ni mtu ambaye ningependa kuwa mbunifu. Mimi huwa napenda kufanya utafiti kwa tarakilishi yangu. Na huwa najifunza sana mambo ya teknolojia ya kisasa. Na huwa najihusisha na hiyo mambo kwa sababu huwa nataka kurahisisha kazi yangu wakati ninapo husisha teknolojia. Na pia kuelimisha jamii yangu kuhusu mambo ya teknolojia ya kisasa na jinsi itakavyo wasaidia katika maisha yao.

Mafanikio ya binafsi ambayo naweza thamini kuwa nayo kazini ni kuwa mtu ambaye ni mbunifu na mtu anayefanya kazi kwa bidii. Na pia mtu ambaye anafanya kazi ilio bora. Na pia hua napenda kujihusisha na elimu mara kwa mara ili niweze kuinua kiwango changu cha kufanya kazi. Na pia nifanye kazi kwa njia ambayo ni rahisi.

Mimi huwa napenda kwenda sinema maramoja kwa wiki. Hii ni kwasababu wakati mwingine au wakati mwingi huwa nipo kazini au huwa najishyghulisha na mambo muhimu katika maisha yangu. Lakini wakati ninapo kuwa na nafasi hasa wakati wa wikendi mimi hua na jumuika na marafiki zangu ili tuweze kuenda katika sinema ili kujiburudisha.

Mimi ningependa kurudi ujana na mimi ni mtu ambaye huwa nakaa nafikiria mambo ambayo nilikuwa nafanya nikiwa kijana na baadhi ya hiyo mambo ilikuwa inanifurahisha sana. Kwa mfano, tulikuwa tunapenda kujumuika na marafiki zetu baada ya shule ili tucheze na pia kutembea na kutazama sinema wakati tulipo kuwa na nafasi. Na hilo ni jambo ambalo huwa linanifurahisha sana na huwa linanifanya kuwa na tamaa ya kurudi ujana.

Mwezi wa mwaka ninao upenda zaidi ni mwezi wa disemba. Disemba ni mwezi ambao huwa na harakati kadha wa kadha. Na huu ni mwezi ambao huwa na sherehe chungu nzima. Wakati huu pia huwa tunachukua kama fursa ya kupumzika hasaa wakati ambapo tumetoka kazini. Na pia ni njia ambayo huwa inatuleta pamoja na marafiki na familia.

Mimi huwa napenda kuwa mahali ambapo naeza jumuika na familia na marafiki zangu. Hii ni kwa sababu ninapo kuwa kazini. Huwa nafanya kazi kwa mda mrefu na pia huwa nafanya kazi liyo ngumu. Na kwa hivyo ninapo kutana na familia au ninapo kutana na marafiki zangu. Huwa ni kama fursa ya kutengana au kutangamana na pia kuhakikisha ya kwamba tunapunguza. Yale mambo ambayo yanatukumba tunapokuwa kule kazini.

Chakula ambacho mimi huwa napenda kula jioni ni ugali na mboga ya kienyeji. Hiki ni chakula ambacho huwa ni rahisi kutayarisha na pia huwa hakina bei ghali. Na wakati mwingine huwa napenda kula hiki chakula kwa sababu huwa kina madini muhimu sana kwa mwili wangu. Na pia ni chakula ambacho huwa kinaleta guvu.